Leo ni neno linalotumika kuashiria siku ya sasa yaani wakati wa sasa wa maisha yetu. Inausisha muda wa sasa wa kila mtu. Tukichukulia siku hii kama fursa ya kufanikisha mambo mbali mbali, kujifunza kufanya maamuzi au kuboresha maisha. Leo si maneno tu ya kuonyesha muda, ni ukumbusho wa thamani ya wakati, uzuri wa sasa na fursa zinazojitokeza bila kurudiwa. Kwa maneno mengine, leo ni msingi wa kila hatua unayochukua, kwani kila siku nafasi ya kipeeke isiyoweza kurudiwa. Katika maisha kila siku, leo ninatupa muongozo wa jinsi ya kutumia muda wetu vizuri. Tunapo kabiliana na majukumu ya kazi, masomo au familia. Ni leo tunapo fanya maamuzi, kufanya jitihada na kuunda mwelekeo wa maisha yetu. Leo ni muhimu katika kudhibiti malengo yetu ya muda mfupi na mrefu. Kwani kila hatua tunayoichukua leo huadhiri maisha ya kesho. Kwa hivo, leo huhusiana moja kwa moja na busara ya kupanga. Nidhamu ya kibinafsi na uwajibikaji wa maisha ya kila siku. Hadhari za leo zinaonekana kwa kila kipengele cha maisha. Kijamii, kutumia leo katika busara kunasaidia kudumisha uhusiano mzuri wa familia, marafiki na wenzetu kazini. Kwani tunapopanga na kufanya mambo sasa, tunapunguza mngongano na changamoto za baadaye. Kiuchumi, leo ni msingi wa tija na maendeleo. Kwani kila hatua tunayoichukua leo ina inatengeneza fursa za ukuaji wa kifedha na mafanikio ya kitaalamu. Kitamaduni leo hutupitisha thamani ya desturi na maadili. Kwani tunaposhiriki katika matukio ya sasa, tunadumisha uridhi wa jamii. Kielimu, leo ni fursa ya kujifunza kufanya mazoezi na kuelewa dani kwa vitendo jambo linaloongeza ujuziwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Kwa hivo, leo ni chombo cha maendeleo endelevu. Kibinafsi, mimi hugundua umuhimu wa leo kila siku. Ninapo kabiliana na majukumu yangu. Ninapoamka, ninajua kuwa leo ni nafasi ya kufanya maamuzi, kuendeleza ujuzi wangu na kushunghulikia jambo nililoachia jana. Kutumia leo vyema kunanisaidia kuepuka kuchelewa, kuchanganyikiwa na hofu ya kesho. Kwa kuwa kila hatua naniyoichukua sasa imehimarisha maisha yangu. Pia leo linanifunza umuhimu wa kuwa makini na kutokupoteza muda. Kwani kila fursa inapita haraka. Hali hii imefanya niwe mtu makini, mwenye nidhamu na anayejali jinsi nilavyotumia muda wangu. Kutafakari juu ya leo kimenifunza mafunzo makubwa. Nimejifunza kuwa kila siku nikipande cha thamani. Na hakuna wakati unaorudia. Changamoto na vikwazo vya leo vinanifundisha uvumilifu, ustadi na kupanga. Na busara ya kufanya maamuzi sahihi. Hisia zinazojitokeza wakati nasema kuwa leo ni muhimu ni mchanganyiko wa msimiko, shukrani na hata hofu ya kupoteza fursa. Lakini kwa muda nimejifunza kuwa matukio chanya hubeba faida kubwa zaidi. Ikiwemo maendeleo binafsi, amani ya ndani na uhakika wa siku za mbele. Leo inanifundisha kuthamini kila fursa. Kutokosa ndoto na kufanya kila hatua kwa makini. Kwa mtazamo wa badaye, leo inaendelea kuwa munguzo muhimu katika maisha yangu. Linanisaidia kupanga malengo, kutipitisha ndoto zangu na kufanya maamuzi yenye busara. Leo hufanya nithamini sasa. Nikijua kuwa jambo ninalofanya leo linaathiri kesho yangu na maisha ya wengine. Kwa kweli, leo si tu muda wa sasa, bali ni daraja la ukuwaji binafsi. Fursa ya kufanikisha ndoto na chombo cha kujenga maisha yenye maana, ustawi na busara.

Rudia tafadhali ni msemo wa mawasiliano unaotumika kuomba mtu afafanue au afanye jambo tena kwa heshima na upole. Kwa maneno mengine ni ombi la kurudia kitendo maneno au maelezo ambayo haya kueleweka vizuri au haya kukamilika kwa mara ya kwanza. Hii ni njia ya kuelezea hizia za heshima uvumilivu na uwepo wa hamu ya kupata maelezo sahihi kwa upande wa kisarufu. Msemo huu unajumuisha kitendo cha kurudia kilichoombwa kwa adabu na kwa hivyo inaashiria utambulisho wa heshima katika mazungunzo. Katika maisha ya kila siku, msemo huu una muhimu mkubwa kwani unasaidia kudumisha mawasiliano yenye ufasaha na kuepuka kuto elewana. Kwa mfano, shule, kazini au ata majumbani, mara nyingi tunakutana na hali ambapo maelezo hayaja eleweka vizuri kwa mara ya kwanza. Kwa kusema rudia tafathali, tunaonyesha si tu kuamba tunahitaji ufafanuzi zaidi. Bali pia tunathibitisha umuhimu wa maelezo ya usahihi katika kufanya maamuzi au kutumiza jukumu lolote. Katika zamii, msemo huu huakisi, adabu na heshima kwani mtu anapo ulizwa kujua haashiri na kurudi pale huendelea na mazungumzo kwa heshima athari ya msemo huu ni pana sana kwa kila nyanja ya maisha. Kijamii unasadia kudumisha uhusiano mzuri kati ya wale kwa kuzuia migongano isio ya lazima. Kwani mtu anapo ulizwa kurudia anapata fursa ya kueleza vizuri na kuepuka makosa ya tafsiri. Kiuchumi msemo huu unaweza kuwa na umuhimu pale maelezo ya siyo sahihi ya napo punguisa, ticha au kusababisha hasara. Kwani kurudia husaidia kuhakikisha kuwa hatua imeeleweka ipasavyo. Kitamaduni, msemo huu unaashiria utamaduni wa heshima na uvumilivu ambapo watu huulizana kwa andabu badala ya kuchukiana au kudharau. Ki elimu, msemo humu ni muhimu katika madarasa, kwani wanafunzi wanapokua na changamoto ya kuelewa kusema rudia tafadhali kunawezesha kupata upafanuzi kina na kumairisha ufahamu wao. Kwa upande wangu binafsi, mimi mara nyingi hutuhumia msemo huu kila siku hasa wakati ninapo kuwa katika hali ya kujifunza au kufanya mazoesi ya kikazi. Napenda kuandika au kusoma na mara nyingi maelezo ya kwanza haya kuwa ya kutosha. Kwa hivyo, kusema rudia tafadhali kuna nisaidia kupata ufafanuzi unaofaa na kukuza kimasomo na kimaadili. Kwa mfano, nikifanya mradi au kasi ya kikundi. Mara nyingi na paswa kuomba wanzangu warudie maelezo yao ili niweze kuelewa vizuri kila hatua. Hii imenifanya niwe mfuatiliaji makini na mtu anaejali maelezo kabla ya kuchukua hatua. Pia msemo hu umenifundisha umuhimu wakua na subira. Na kushirikiana kwa heshima, kwani mara zote si lazima kuelewa kwa mara kwa mara ya kwanza, bali ni sawa kuomba kurudiwa kwa heshima. Kutumia msemo huu kumeniletea mafundisho mengi, nimejifunza kuwa nibora kuuliza tena badala ya kudanganya au kujaribu kuelewa bila ukweli wa maelezo. Kwani hilo linaweza kuleta makosa. Changamoto ni kwamba mara nyingine. Watu huona kuomba kurudia tena kama ishara ya kudhaniwa kama huelewi. Lakini mimi nimejifunza kuzingatia jinsi ya kueleza ombi langu kwa upole na heshima. Hisia zinazo tokana na msemo huu ni za utulivu na za uthabiti. Kwani unanikutanisha na maelezo sahihi na kuepuka kuchanganyikiwa.

Nadra ni shirika la taifa linalohusika na usajili wa raia, tambulisho wa kielektroniki na kuhifadhi taarifa muhimu za idadi ya watu. Kwa maneno mengine nadra ni chombo cha serikali kinachotoa uthipitisho wa sheria kwa wananchi kupitia vitambulisho vya taifa. Usajili wa kusaliwa na taarifa nyingine muhimu vinasohusiana na uraia. Shirika hili linahakikisha kwamba kila raia anarekodi yake rasmi chambo linalohakikisha utambulisho sahihi. Haki sa kisheria na usalama wa jamii kwa ujumla. Hivyo, nadra si tu taasisi ya kiutendaji. Bali pia ni msingi wa kudumisha utawala pora na uachipikaji wa jamii. Matumisi ya nadra ni ya kila siku na ni muhimu sana katika maisha ya mwanainchi na jamii kwa ujumla. Kupata kitambulisho cha taarifa au vyeti vya kusaliwa. Kuandikishwa kama raia na kupata huduma sinasohitaji uthipitisho wa kisheria ni baadhi ya tu ya mifano ya jinsi nadra inavyo husiana na maisha ya kila mmoja. Kwa wingi, mashirika hayapendi shule, taasisi sa afya na hata idara ya serikali inategemea data ya nadra ili kuthipitisha utambilisho wa mtu. Kwa hivo huduma ya nadra, sinahakikisha uwiano sahihi na ulinzi wa haki ya raia. Huku sikichangia utendaji pora wa mfumo wa kisheria na kiuchumi. Athari sa nadra ni kubwa na sinangusa kila nyanja ya maisha ya raia. Jamii inatoa uhakika kwamba kila mtu anarekodi yake rasmi. Jambo linalopungusa mgogoro wa utata na utambulisho. Kiuchumi, data sa nadra husaidia taasisi sa kifedha na kibiashara kupanga huduma sao kwa ufanisi. Kwani wanayo taarifa sahihi sa wateja na wanunuzi. Kitamaduni, nadra inahifadhi historia ya kusaliwa ndoa na kifo ifo kudumisha uridhi wa jamii na historia ya familia. Aidha, kielimu, utumiaji wa huduma sa nadra hujenga uelewa wa raia kuhusu umuhimu wa utambulisho raia, uachipikaji wa jamii na haki zao za kisheria. Kwa ifo, huduma sa nadra si tu kiungo cha sheria, pali pia ni msingi wa ustawi wa raia na usalamu wa taifa. Kwa upande wangu pinafsi, nadra si nadra, si nafasi ya nadra, inaonekana kila siku katika maisha yangu. Mimi ninaona umuhimu wa kuwa na kitambulisho sahihi kwa taifa, kwani kunarahisisha maisha yangu ya kila siku kuanzia kwa kuchiandikisha shule kufungua akaunti ya pengi hadi kupata huduma namba sa afya. Pia kuthipitisha utambulisho wa nadra unanipa hisia ya usalama na uthipitisho wa kisheria. Wakisheria, uthipitisho wa kisheria mbali mbali usoefu uu umenifundisha dhamani ya usahihi uajipikaji na namna ya data rasmi inavyoweza kurahisha maisha ya kila siku. Kutafakari kuhusu nadra kunanifundisha mafundisha ya kila, kuhusu umuhimu wa usajili na utambulisho sahihi. Umenifunza kwamba kuwa na data sahihi ya kisheria ni msingi wa afya usalama na ustawi wa raia. Changamoto sinazojitokeza mara nyingi ni ucheleweshaji wa huduma, ukosefu wa ufahamu wa wananchi kuhusu mchakato na kasoro za kiuhuni. Lakini faida ni za kuwa na utambulisho sahihi ni ku. Unarahisisha maisha, kutoa usalama na kuimarisha imani katika mfumo wa kisheria. Huduma sa nadra huchangia pia katika kuunda jamii iliyo na utaratipu na usawa. Kwani kila mtu anapewa nafasi sawa ya kusingatia rekodi rasmi. Kwa mtasamo wa baadaye, nadra inaendelea kuwa muhimu katika maisha yangu pinafsi na katika kuchenga tabia zangu na uachipikaji. Tambulisho sahihi umeniwezasha kushiriki kamilifu katika shughuli za kijamii, kiuchumi na kisheria. Huku ukiniletea tabia ya kuheshimiana na mfumo wa serikali na kunawa na kuwa taarifa sahihi za kunifanya niwe macho.